Mimi ninatamani sana kujifunza kili mnemba. Artificial intelligence in brackets. Kwa kina. Nataka kuelewa jinsi mifumo ya kompyuta inavyoweza kufikiri na kutatua matatizo yangu. Magumu kama binadamu. Ili niweze kuitumia kutengeneza soluhisho za kidijitali kwa changamoto za kijami. Pia ninashauku ya kujifunza upigaji picha. Napenda sana uwezo wa ku. Kuna saat matukio na isia katika picha moja na ninaamini kuwa ujuzi huu utajenga uwezo wangu wa kuwa na uzuri wa ulumengu kwa jicho la kipeke zaidi.

Mimi nafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia mbinu sifuatazo. Mawasiliano ya wazi. Mi natumia zana za kama Slack au WhatsApp kwa mazungumzo ya haraka na baruwa pepe kwa tarifa rasmi. Mikutano ya video pia. Tunafanya mikutano kupitia Zoom au Google Meet. Ili kuimarisha mausiano na kuelewa majukumu vizuri. Zana za usimamizi wa kazi. Ninatumia mifumo kama trelo au asa na kufuatilia maendelewo ya miradi ya natare za mwisho. Waminifu wa nidamu ninahakikisha nakamilisha majukumu yangu kwa kuketi bila kuitaji simamizi wakaribu pia.

Shughuli ninayoipenda zaidi ni kusoma vitabu. Hasa vile vya kujiendeleza kimaisha na wasifu wa watu waliofanikiwa. Inanisaidia kupanua upeo wangu, kupata mawazo mapya na kujifunza kutokana na uzoefu wengine bila kusafiri mbali. Pia napenda sana kupika. Ni shughuli inayo nichekesha na kunipa utulivu kwani inaniruhusu kuwa mbunifu na kuchanganya viungo tofauti ili kutengeneza mlo mtamu kwa ajili ya marafiki na familia pia.

Sera ya uwazi na mawasiliano ya wazi ndiyo muhimu zaiti kwangu. Inajenga uaminifu kati ya viongozi na wafanya kazi na inakikisha kila mtu anaelewa malengo ya kampuni. Pia sera ya usawa na ujumuishi ni muhimu sana. Inakikisha kila mfanya kazi anadaminiwa na kupata fursa sawa bila kujali asili au jinsia yake. Jambo linalo ongeza ubunifu na morali ya kazi.

Kinacho nifanya nifurahi sana ni kukamilisha malengo niliyo jiwekea. Iwe ni madugo au makubwa. Hisia ya kuona matokeo ya juhudi zangu inanipa imani amani na motisha ya kuendelea mbele. Pia husaidia wengine na kuona tabasamu zao kunanipa furaha ya ukweli. Ninaamini kuwa kuongeza dhamani katika maisha ya mtu mwingine ndiyo siri ya kuridhika kimaisha.

Msimu ninaupenda zaidi ni kiangazi. Napenda msimu hu kwa sababu ya muanga wa jua. Anga angavu na uwezo wakufanya shuguli nyingi za nje kama kusafiri na michezo bila bukuda wa mvua. Pia kiangazi uleta msisimuko wa ligizo na matukio mengi ya kijami. Jambo ambalo uongeza uchangamfu na furaha.

Kiongozi mzuri ni yule ambaye ana uadilifu. Kwa ana ni mkweli na kusimamia maadili hata wakati hakuna anayetazama. Hii inajenga uaminifu kwa wafuasi. Naweza pia kuwa na uwezo wa kusikiliza. Kiongozi bora husikiliza maoni ya wengine kabla ya kutoa maamuzi ili kuelewa changamoto na mahitaji ya timu yake. Anatoa pia maono kuwa na uwezo wa kutoa maono pia. Mbali mbali kutoa mwelekezo na mwelekeo wazi wa wapi timu inaelekea na jinsi ya kufika huko pia. Ana unyenyekevu pia kutambua kuwa haujui kila kitu. Na kuwa tayari kujifunza kutoka kwa wengine pamoja na kukubali makosa. Ana pia ujasiri uwezo wa kufanya maamuzi magumu na kusimamia mabadiliko katika hata katika nyakati za changamoto.

Ndiyo, mimi hupenda sana kupiga picha. Kama nilivyotaja awali, ni ujuzi ambao nataka kuimarisha kwa sababu unaniruhusu kunasa matukio muhimu na uzuri wa mazingira katika picha moja. Napendelea zaidi kupiga picha za mandhari za asili na watu wakiwa katika hali zao za kawaida. Kwa sababu zinaonyesha uasili wa maisha, uhalisia ya maisha pia.

Mimi ninapenda kufanya yafuatayo na familia yangu. Ninapenda kula pamoja na familia yangu. Kwa sababu tunatumia muda huu kuzungumza na kushirikisha matukio ya siku. Napenda pia kusafiri na familia yangu. Tunatembelea sehemu mpya ili kujifunza na kutengeneza kumbu kumbu za kudumu. Napenda kucheza mchezo ya board games na familia yangu. Kwa sababu inajenga ushirikiano na kuleta pia kicheko na furaha ndani ya nyumba.

Naamu, mchezo ninaupenda zaidi katika olimpiki, ni riadha, hasa mbio za masafa marefu. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha ukomo wa uvumilivu wa binadamu. Ni damu ya hali ya juu, na mbinu za kipeke, za kukimbia ambazo, zinaitaji nguvu ya mwili na akili. Hapa kuna machache kusu olimpiki ninaupenda, ninayo yapenda. Tukio la kumbukua nakumbuka sana mchezo ya olimpiki ya London elfu mbili na kumi na mbili. Tukio lililo nifuruaisha zaidi ni pale David Rudisha Halipa weka rekodi mpia ya dunia katika mbio za mita mia nane. Hilikuwa ni mara ya kwanza mwanariyadha kushindana mbio zizo kwa kuongoza tangu mwanzo hadi mwisho kwa kiasi ya ajabu. Mchezaji ninayempenda kwenye olimpiki na mchezaji ninayemhusudu zaidi ni Eliud Kipchoge. Uwezo wake wa kutetea medali ya dahabu ya mbio za maratoni mara mbili mfululizo Rio elfu mbili na kumi na sita na Tokyo elfu mbili na ishirini. Ni jambo la kihistoria sana. Linaloonyesha kuwa hakuna binadamu aliye na ungumu. Ninachohisi wakati wa michezo ya olimpiki nahisi hamasa na umoja. Ni kipindi ambacho dunia nzima inaungana kupitia michezo na kuona mataifa tofauti ya kushindana kwa amani. Na kunanipa matumaini makubwa juu yao uwezo wetu kama binadamu kushirikiana. Naamu.

Zoe nzuri nililojenga ni kwamuka mapenda na mapema na kusoma. Akila asubuhi mimi utenga ngalau dakika deladini kusoma kitabu au makala ya kuelimisha kabla ya kuanza shuguli nyingine. Hali ina nisaidia kuanza siku nikiwa na kili inayo changamuka na marifa mapia na utulivu wa andani. Imenifanya niwe na nidamu zaidi na kuongeza ufanisi wangu katika kazi na maisha ya kibinafsi.

Wakati wa jua kali ninapenda kufanya yafuatayo nakaa kivulini kutafuta sehemu yenye ubaridi ama chini ya mti au chumba chenye viyoyozi hili kuepuka joto kali na kunywa maji mengi ambayo ni muhimu hili kuupa mwili unyevu hydration. Na napenda pia kusoma na kusikiliza muziki. Wakati mzuri wa kufurahia shughuli tulivu zilizo hitaji nguvu nyingi. Napenda pia kuogelea wakati wa jua kali. Ikiwa kuna fursa kuingia kwenye maji ni njia bora ya kupoteza ya kupoza mwili. Na kufurahia hali ya hewa pia.

Kila jioni, kabla ya kulala, mimi hufanya yafuatayo, nathamini, nathamini usiku, siku. Napitia mambo niliyoyafanya na kuona ni wapi nimefanikiwa au ni wapi nahitaji kurekebisha naandaa orodha ya kesho pia ninaandika majukumu makuu ya siku ninayofuata ili niamke nikiwa na mwelekeo. Nasoma, ninasoma kurasa chache za kitabu ili kutuliza akili. Naacha kutumia simu au kompyuta angalau dakika thelathini kabla ya kulala ili kupata usingizi mzuri na pia namaliza kwa maombi.

Wakati wa likizo, najistawisha kwa kupumzika kikamilifu ninakikisha napata usingizi wa kutosha. Na kupunguza matumizi ya vifaa vya kidijitali na kuipa akili mapumziko. Kusafiri na kutatali. Natembea maineo mapya. Iliwe mbuga za wanyama au fukwe. Ili kubadilisha mazingira na kupata msukumo mpya. Najifunza mambo yasio ya kikazi. Natumia muda huo kujisugulisha na mambo ninayopenda kama kupika au upigaji picha pia ambayo nilisema kwa apo awali. Natumia muda mwingi zaidi na familia na marafiki ili kuimarisha mausiano yetu pia.

Study muhimu ni uchambuzi wa taarifa. Uwezo wa kusindika data nyingi na kutoa majibu. Sahihi na ya kimantiki. Natoa maelezo pia. Mawasiliano kutoa maelezo ya kwa lugha rahisi fasafa. Na inayoeleweka kwa mtumiaji. Utatuzi wa matatizo kutafuta suluhu za haraka za na zenye. Ufanisi kwa maswali au changamoto, changamano. Unyumbufu, uwezo wa kubadilika kulingana na mada tofauti kwanzia sayansi hadi sanaa uwelewa wa kitamaduni kufahamu lugha na desturi mbalimbali ili kutoa majibu yenye heshima na muktadha sahihi.

Mimi sana napendelea kusoma habari mtandaoni, napata habari zinazotokea hivi sasa, papo kwa hapo, naweza pia kusoma kupitia simu au kompyuta yangu nikiwa mahali popote, na pia naweza kulinganisha vyanzo vingi vya habari kwa urahisi hili kupata picha kamili ya tukio.

Nashugulikia makosa kazini kwa kukubali kosa, sitafuti visingizio, ninakubali haraka nimekosea, narakebisha maramoja, ninatafuta suluhisho na la haraka ili kupunguza athari za kosa hilo, nachambua chanzo, ninachunguza kwa nini ni kosa, lililotokea ili, nisirudia tena, naomba msamaha pia. Ikiwa kosa limeadhiri wengine ninaomba radhi kwa uwaminifu najifunza ninachukulia kila kosa kama darasa au mafunzo ili kuimarisha utendaji wangu wa badae.

Mimi hujenga mahusiano na wafanyakazi wenzangu kwa mawasiliano ya wazi, ninazungumza kwa uaminifu na kusikiliza maoni yao kwa umakini. Na pia tunasaidiana ninatoa msaada pale ninapohitajika na kushirikiana katika kutatua changamoto. Nathamini tofauti za kila mmoja na kutambua mchango wao katika kazi. Ninasifu juhudi za mafanikio na ya wengine ili kujenga hali ya kuthaminiwa pia.

Malengo yangu makuu ni kutoa huduma bora kwa kikisha kila jibu ni nalotoa ni sahihi la msaada na lenye kuelimisha. Najifunza kila siku kuendelea kupata maarifa mapya ili niweze kushugulikia mada pana zaidi kwa fasaha. Na kurahisisha maisha kwa matumiaji, kwa mtumiaji, kwa msaidizi na kwa minika anaye saidia kutatua matatizo ya kuokoa muda wa wengine. Ufanisi wa alhali ya juu. Kukamilisha majukumu kwa haraka bila kupoteza ubora. Wakazi.

Napenda zaidi kufanya kazi na wengine, hii ni kwa sababu ushirikiano huleta mawazo mbalimbali, unachochea ubunifu, na unaruhusu watu kusaidiana kulingana na vipaji vyao. Hata hivyo, naweza pia kufanya kazi peke yangu kwa ufanisi mkubwa. Ninapohitaji utulivu wa kukamilisha majukumu niyanayohitaji umakini wa hali ya juu.

Mimi hupenda biolojia kwa sababu inatupa uwelewa wa kina. Kuhusu uhai, jinsi mili yetu inavyofanya kazi na namna viumbe hai, vinavyotangamana na mazingira yao, ni somo linaloelezea miujiza ya asili kuanzia chembe ndogo hadi mifumo mikubwa ya ekolojia.

Wakati wa wasiwasi, mimi napumua kwa kina, ninavuta pumzi ndefu na kuitoa taratibu ili kutuliza mapigo ya moyo natafuta chanzo. Ninatulia na kujiuliza ni nini hasa kinachosababisha wasiwasi huo hili nikitatue. Nazungumza na mtu pia, nashirikisha rafiki au mtu wa karibu kile kinachonitatiza ni kupata faraja na ushauri. Nafanya mazoezi, kutembea au kukimbia, husaidia wa kutoa msongo wa mawazo mwilini pia.

Programu ninazo tumia mara nyingi ni vivinjari kama Google Chrome au safari kwa ajili ya kutafuta habari na data. Programu za mawasiliano kama WhatsApp, Slack au Gmail kwa ajili ya kwasiliana na wengine. Zana za uzalishaji kama Google Docs, Notion au Trello kwa ajili ya kuandaa maandishi ya kupanga kazi na mitandao ya jamii ya kijami kama LinkedIn au Instagram. Kwa ajili ya kufatilia mitindo mipya na kuungana na watu mitandaoni.

Mimi ninafanya mazoezi ya mwili mara nne kwa wiki. Kawaida mimi hufanya mchanganyiko wa mazoezi ya nguvu na mazoezi ya moyo kama kukimbia. Hii inanisaidia kwa nguvu na umakini na kiakili umakini wa kiakili katika kazi zangu pia.

Mimi ufanya yafuatavyo, ninapoamuka asubui. Ninaanza kwa kukunywa glasi kubwa ya maji, ili kuamusha mwili. Natandika kitanda, jukumu langu la kwanza, linalonipa hisia ya ushindi na mpangilio. Kutafakari pia, ninatulia kwa dakika kumi, ili kuandaa akili yangu kwa utulivu. Nafanya mazoezi mepesi ninanyoosha viungo hili kuchangamsha mzunguko wa damu na pia napata kiamshakinywa badaye ninakula mulo wenye afia huku nikipitia ratiba ya siku nilio uandika jana.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baiskeli. Ni njia nzuri ya kufanya mazoezi, kufurahia hewa safi na kuona mazingira kwa kasi ya taratibu. Pia ni usafiri ambao hauchafui mazingira na unanisaidia kutulia kiakili baada ya kuendesha baiskeli.

Ninaangalia uzito wa dharura hiyo na athari zake ikilinganishwa na kazi nyingine. Ninaahirisha kazi ambazo si za dharura ili kutoa nafasi kwa jukumu jipya. Ninajikita kikamilifu kwenye dharura iyo ili kuimaliza kwa haraka na usahihi. Ninawastaarifu pia waliadhirika kuhusu mabadiliko ya ratiba yangu. Hili wasisubiri kazi nyingine bila sababu hilo ndilo dharura hivo ndivo ndo nashughulikia dharura.

Mimi, ninapendelea filamu za sayansi ya kubuni. Nimevutiwa na filamu hizi kwa sababu zinachunguza uwezekano wa teknolojia ya baadaye, maisha katika sayari nyingine, na maswali magumu kuhusu binadamu na mashine. Huwa zinanipa changamoto ya kufikiria nje ya mipaka ya kwaida pia.

Mara nyingi ninatumia WhatsApp kwa ajili ya mawasiliano ya haraka na familia na marafiki pia Google Chrome kutafuta taarifa za kusoma habari mbalimbali mtandaoni YouTube kutazama video za mafunzo na burudani Instagram kufuatilia picha na video fupi kutoka kwa watu ninaofuatilia ChatGPT Gemini kwa ajili ya kusaidia na katika kazi za research Spotify kusikiliza muziki au podikasti nikiwa kazini au safarini yeah.

Mafunzo yaliyo nifunza zaidi ni uchambuzi wa data na akili mnemba, the artificial intelligence, in English. Ya mafunzo haya yamenisaidia kutatua matatizo, kujua jinzi ya kuvunja changamoto kubwa kuwa, sehumu ndogo, zinazo tatuliwa. Ufanisi pia kutumia zana za kisasa kuraisisha kazi zinazo chukua muda mrefu na kujifunza mfululizo kunipa uwezo wa kuzasisha maarifa yangu kulingana na mabediliko ya teknolojia.

Mimi hupenda ugali kwani ni chakula chenye nguvu zaidi na kinashibisha kwa muda mrefu. Pia ladha yake inashabiana vyema na mboga nyingi za kijadi kama sukuma wiki, maharagwe, kabeji au samaki wa kukaanga pia.

Mimi hupenda mikutano mifupi yenye agenda wazi, inayo lenga matokeo, inaokoa muda kila mtu anajua nini kinajadiliwa, na inahimiza ushiriki, watu wanabaki na umakini mkubwa, pia inatoa maamuzi, haishii kwenye mazungumzo tu, bali inapanga hatua za kuchukua, mikuta no ya aina hii inatija sana.

Nam niliamka saa tano unusu alfajiri. Nikakunywa glasi kubwa ya maji baada ya kuamka. Na chakula cha asubuhi nilikula mayai ya kuchemsha mkate wa ngano na parachichi. Nikaanza siku na kazi nyumbani kwa kupitia barua pepe na kupanga vipaumbele vya siku. Na nilihisi mchangamfu na mwenye utulivu baada ya kutafakari kwa muda mfupi.

Mimi husoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari kama BBC Swahili, Al-Jazeera na Reuters kwa habari za kima taifa. Mitandao ya kijamii, Twitter, X na LinkedIn kwa habari za papo kwa hapo na uchambuzi wa kitaalamu Google News kupata mutasari wa habari kutoka vyanzo mbiali mbali kulingana na mapendekezo yangu. Majarida ya kitaalamu kwa habari za teknolojia na sayansi pia.

Uzoevu ulionifundisha zaidi ni kusimamia miradi migumu yenye watu wengi. Uzoevu huu umenifunza jinsi ya kueleza mawazo tata kwa urahisi ili kila mtu aelewe na kukabiliana na changamoto zizizo tarajiwa bila kupoteza mwelekeo. Kwamba matokeo bora yanatokana na kutathmini mchango wa kila mwanachama wa hi timu katika ushirikiano.

Ninapendekeza kueka nenosiri salama kwa kutumia mbinu hizi. Natumia angalau herufu kumi na mbili. Natumia herufu kubwa kwa mchanganyiko ndogo, namba na alama. Nauwepuka taarifa binafsi. Situmii jina langu, tarehe ya kuzaliwa au namba ya simu. Upekee usitumie nenosiri moja kwenye akaunti zaidi ya moja. Kuthibiti nenosiri tumia programu kama last pass au bit warden kuhifadhi nenosiri manenosiri magumu. Uthibitishaji wa hatua mbili kama 2FA ili kuongeza ulinzi katika nenosiri lako.

Changamoto kuu ni nazo kutana nazo ni mabadiliko ya teknolojia. Teknolojia inabadilika haraka. Hivyo inahitaji kujifunza vitu vipya. Kila siku ili nisipitwe na wakati. Mawasiliano wakati mwingine kuelewa mahitaji ya watu tofauti kwa usahihi. Kunaweza kuwa na changamoto. Hasa kupitia maandishi pekee. Muda wa mwisho yaani deadlines. Kukamilisha kazi nyingi zenye umuhimu sawa ndani ya muda mfupi. Usalama wa mtandaoni kuha kikisha taarifa zote ni nazo shughulikia, zinabaki kuwa siri na salama wakati wote.

Naamu, hivi, ndivyo kuhusu filamu ninayo ipenda zaidi. Filamu yenyewe inaituwa The Lion King, Simba, Wanyika. Aina yake ni mchanganyiko wa drama na adventure. Kwa nini ninaipenda? Ni kwa sababu inanifundisha kuhusu uwajibikaji, ujaziri na mzunguko wa maisha. Pia ina muziki mzuri sana. Mara ya kwanza kuyona niliyona nikiwa mtoto mdogo kupitia kanda za video. Alieleta hamu ni binamu yangu ambaye alikuwa akiipenda sana. Na kunihimiza ni tazame pamoja. Ni tazame pamoja nae kila wikendi. Kuyiona tena ndiyo ningependa kuyiona tena wakati wowote kwa sababu kila ni kiitazama napata funzo jipia ya maisha.

Kwa hakika ninatumia muda mwingi sana mtandaoni kila siku kwa sababu shughuli zangu zote kuu, kuanzia kusoma habari kuwasiliana na watu kufanya utafiti. Na hata kutoa huduma kwa watumiaji wengine. Zinategemea muunganisho wa intaneti ili kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa kawaida naweza kutumia takriban saa nane hadi saa kumi. Au zaidi nikijishughulisha na kupitia vyanzo mbalimbali vya habari kama BBC Swahili na Al Jazeera. Kusimamia miradi ya kiteknolojia, kujifunza mbinu mpya za usalama wa mtandaoni na hata kutafuta burudani, kupitia filamu au muziki wa piano. Jambo ambalo linanifanya niweze kuwa na uelewa mpana wa mambo yanayotokea duniani na kunisaidia kutoa majibu sahihi na ya kina kulingana na mahitaji tofauti ya watu ninaowahudumia kila wakati.

Lengo langu kula muda mrefu kazini ni kuwa kiongozi mbobezi katika usimamizi wa miradi mikubwa ya kiteknolojia. Inayoweza kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Huku nikiendelea kujiendeleza kielimu kupitia mafunzo ya uongozi ili niweze kuratibu timu mbali mbali kwa ufanisi na uwiledi wa hali wajuu. Napanga kutumia uzoefu wangu katika mawasiliano na utatuzi wa changamoto ngumu ili kuhakikisha kuwa kila mradi ninao usimamia. Unafikiwa na wakati, unafikiwa kwa wakati na kwa viwango bora zaidi. Huko ni kizingatia waminifu na nidhamu kama msingi miku nilio fundishwa. Ili hatimaye niweze kuwa mshauri. Anaye heshimika ambaye anasaidia mashirika mengine kuboresha mifumo yao ya utendaji na usalama wa mtandaoni kwa ajili ya maendeleo endelevu ya kidijitali.

Ninapendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mingi kwa sababu kinafaida kubwa katika kulinda afya na mwili. Haa kuongeza nishati ya asili na kuzuia umagonjwa mbalimbali ya muda mrefu ya nayoweza kutokana na ulaji wa mafuta yaliyo pitiliza. Ingawa mara chache naweza kufurahia vyakula kama pilao ya nyama ya ng'ombe ambayo huwa na kiasi fulani cha mafuta kwa ajili ya kuleta ladha na harufu nzuri ya viungo asilia. Kuchagua vyakula vilivyo chemshwa, vilivyo pikwa kwa mavuke vilivyo chomwa kunisaidia kujisikia mwepesi na mwenye makini zaidi wakati wakutelekeza machukumu yangu ya kila siku kazini. Kwani mlo mwenye, afya na ni msingi na uletendaji bora wa akili ya mwili. Na hivyo huwa na jitahidi kila wakati kuwazilisha. Ladha ninayoipenda na maitaji ya lishe bora hili. Kuakikisha naendelea kuwa na nguvu na ufanisi katika kila jambo ninalalofanya.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile ya inayo lenga kutoa huduma ya moja kwa moja kwa jamii na kutatua changamoto zinazowakabili watu katika maisha yao ya kila siku. Kwani naamini kuwa mchango wa kila mmoja wetu unapaswa kuelekezwa katika kuleta manufaa ya kudumu na kuboresha hali ya maisha ya wengine. Kwa mfano, kazi ya kutoa elimu, kutoa ushauri, wa kitaalamu na kusimamia miradi ya maendeleo ya kidijitali ni miongoni mwa majukumu ninayoyapa kipaumbele kikubwa kwa sababu yanaruhusu utumiaji wa akili. Ubunifu na maarifa ninayoipata kupitia mafunzo na uongozi na usimamizi wa miradi. Huku yakijenga msingi imara wa ushirikiano na kuaminika kati ya mtoa huduma na anayehudumiwa kama nilivyofundishwa na baba yangu kuhusu thamani ya uaminifu. Pia ninathamini sana kazi yoyote inayohitaji nidhamu ya hali ya juu na umakini katika maelezo madogo. Kwani uzoefu wangu, umenifunza kuwa mafanikio makubwa kazini yanayotokana na uwezano wakukabiliana na changamoto zisizotarajiwa kwa uvumilivu. Na weledi, huku nikizingatia matumizi bora ya teknolojia na usalama wa taarifa. Kujitolea katika majukumu yanayojenga uwezo wa na wengine na kukuza uelewa wa mambo mbalimbali. Iwe ni kupitia uandishi wa makala za kitaalamu au kusaidia watu kupata majibu ya mazwali ya utata. Kunanipa kiridhiko kubwa la moyo nakunihimazisha kuendelea kujifunza vitu vipya kila siku. Niweze kutoa huduma bora zaidi. Inayozingatia misingi ya afya. Salama na maendeleo ya kijamii.

Mimi ninapanga kazi yangu kwa kutumia mfumo wakipao mbele. Ambapo ninanza kwa kuorodesha majukumu yote kulingana na umuhimu na muda wa mwisho wakukamilika. Hii inanisaidia kuwakikisha kuwa mambo muhimu zaidi yanashugulikiwa kwanza bila kuchelewa. Pia ninatumia zana za kijitali. Kuratibu muda wangu na kugawa kazi. Kubwa katika hatuwa ndogo. Zinazoweza kutekeleza kwa urahisi. Mbinu hii inapunguza msongo wa mawazo na kunifanya niwe na ufanisi zaidi katika kufikia malengo yangu ya kila siku.

Njia kuu ninayo tumia kupumzika ni kutulia na kupitia meditation au kutafakari kwa kina ambapo mimi huketi sehemu tulivu na kuzingatia upumuaji wangu ili kuiondoa akili kwenye msongo wa mawazo. Nilianza kujifunza mbinu hii miaka michache ilio pita nilipokuwa ni kitafuta njia ya kuongeza umakini kazini na tangu wakati huo imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Kwa kawaida mimi huchukua takribani dakika kumi hadi kumi hadi kumi na tano kila asubuhi kufanya zoezi hili kabla ya kwanza majukumu yangu. Baada ya kupumzika kwa njia hii, ninajisikia mwenye nguvu mpya utulivu wa ndani na uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi sahihi kwa weledi na umakini wa hali ya juu.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama na kwa kweli nina uzoevu wakaribu. Na mbwa, aina ya jaman Shefford ambaye nilimfuga kwa muda mrefu ninadamini mnyama huyu sana kwa sababu ya uwaminifu wake mkubwa. Akili nyingi na uwezo wake wakulinda nyumba huku akiwa rafiki wa dati kwa familia nzima. Nilijifunza mengi kuhusu wajibikaji kupitia ufugaji huu. Kwani mnyama anahitaji ratiba ya chakura, mazohezi na matibabu ya mara ya kuamara. Bada ya kumaliza majukumu yangu ya kila siku, kutumia muda nae kunanisaidia kupumzika na kupata utulivu. Asawa na ule ninaupata ni kupitia kupigia piano au kufanya meditation.

Ninapendelea zaidi mahali pa kimya kwa sababu utulivu unanisaidia kuwa na umakini wa hali ya juu wakati wa kufanya maamuzi muhimu na kutekelekeza majukumu yangu ya kila siku. Mazingira tulivu yanaruhuzu akili yangu kufikiri kwa kina kufanya utafiti kwa ufasaha na kupata utulivu wa ndani ninaouhitaji baada ya kazi nyingi. Kelele mara nyingi huleta usumbufu wa kupunguza ufanisi Hafsa, ninapokuwa nikijishughulisha na mambo yanayohitaji usahihi mkubwa kama usalama wa mtandaoni au pangaji wa ratiba. Hata hivyo, mara chache naweza kustahimili kelele ndogo ndogo. Nikiwa ni sehemu ya mazingira ya kijamii. Lakini kwa kazi na mapumziko ya dhati kimya ndicho chaguo langu kuu.

Mimi ninasaidia jamii yangu kwa kutoa mafuzo ya kimsingi kuhusu salama wa mtandaoni na matumizi bora ya teknolojia kwa vijana wanaoji chupukia. Ili waweze kujilinda na matepili na kutumia interneti kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi. Pia mimi hujitolea muda wangu katika miradi ya kijamii inayolenga kuboresha mazingira na kutoa ushauri wa kitaalamu kwa wale wanaohitaji mwongozo wa kupanga ratiba za kazi na masomo kwa ufanisi. Vile vile, ninahamasisha mabadiliko chanya kwa kushiriki marifa kuhusu umuhimu wa nidhamu na uwaminifu katika uongozi. Misingi ambayo, niliipata kutoka kwa baba yangu. Kwa kufanya hivi, ninajenga jamii inayo jiamini na yenye uwezo wa kutatua changamoto zake kwa kutumia njia za kisasa. Huku ni kisisitiza umuhimu wa kuulinda afya ya kia kili kupitia mbinu za kupumzika kama vile kutafakari na meditation ninayofanya kila siku.

Ndiyo, ninapenda sana chakula kitamu kwa sababu chakula chenye ladha nzuri huleta furaha na kuridhi imoyo. Hasa ninapo andaliwa na viungo asilia na umakini mkubwa. Kwangu mimi chakula kitamu ni si tu kuhusu kukata njaa. Bali ni uzoefu wa hisia unaoweza kubadilisha siku ya mtu na kuifanya iwe ya kupendeza zaidi baada ya kazi ndefu. Ninadhamini sana milo kama pilau ya nyama ya ngombe ambayo imekolezwa vizuri. Kwani ladha yake hunikumbusha umuhimu wa kufanya mambo kwa ubora na ueledi kama nilivyo fundishwa. Chakula kitamu kinapo liwa katika mazingira tulivu. Kina nisaidia kupumzika vizuri na kupata nishati mpya ya kuendelea na majukumu yangu ya kila siku kwa ufanisi zaidi.

Nimewahi kushiriki katika mashindano ya kitaaluma ya michezo hasa mashindano ya mdahalo na kutatua changamoto za kinyumbani Hakaduns. Mashindano haya yanasaidia sana kujenga uwezo wa kufikiri haraka chini ya shinikizo. Kufanya kazi kwa ushirikiano na timu na kuboresha stadi zangu za mawasiliano mbele ya hadhira kubwa. Kushiriki katika matukio hayo kulinifundisha kuwa ushindi si kila kitu bali uzoefu wa maarifa unayopata njiani ndio yenye dhamani zaidi kwa maendeleo ya muda mrefu kila shindano lilikuwa fursa ya kupima na nidhamu yangu na uaminifu katika utendaji misingi ambayo baba yangu alinihimiza nizingatie ili kufanikiwa katika jambo lolote nilalofanya maishani.

Ndiyo, mimi hupenda sana hadithi za ajabu na za kusisimua kwa sababu zinachochea ubunifu na kunisaidia kufikiria nje ya mipaka ya kwaida ya maisha ya kila siku. Hadithi zinazo husu matukio ya kustaajabisha na au ulimwengu wa kufikirika hunivutia sana kwani zinatoa fursa ya kupumzika akili au kusafiri kufikira kuenda mbali na majukumu ya kazi. Kusoma au kusikiliza hadithi hizi kunanipa utulivu sawa na ule wa ninaopata wakati wa meditation. Kwani unaniruhusu kuzama katika ulimwengu mwingine mwenye, wenye maajabu. Mara nyingi mimi uhtafuta mahadithi zenye mafunzo ya ndani kuhusu ujasiri na uadilifu. Mambo ambaye yana endana na misingi ya uaminifu na nidhamu. Nilio fundishwa tangu utotoni.

Moja ya kumbukumbu ya kutisha ninayoikumbuka ni siku moja usiku ambapo nilishuhudia ajali mbaya ya gari barabarani nikiwa safarini kuelekea kijijini. Giza lilikuwa nene na hali ya hewa ilikuwa ya baridi kali. Ghafla nikasikia sauti kubwa ya mgongano na kufuatiwa na ukimya wa kutisha uliokatishwa na kelele za kuomba msaada. Tukio lilo lilininitia hofu kubwa sana na kunifanya nitambue jinsi maisha ya mwanadamu yalivyo mafupi na yanavyoweza kubadilika kwa sekunde chache. Ngiwa, ingawa nilikuwa na kumbukumbu ya kutisha na ilinifundisha kuwa mwangalifu zaidi, ninapokuwa barabarani na kuthamini kila dakika ninayopata na wapendwa wangu. Huku nikidumisha utulivu wa akili niliopata kupitia meditation ili kukabiriana na mshtuko kama huo.

Kwa hakika ninapopata nafasi ya kukutana na marafiki zangu ninapenda sana kushiriki katika mazungumzo ya kina. Kuhusu maendeleo ya teknolojia, uongozi na mbinu za kuboresha maisha yetu ya kila siku. Mara nyingi sisi hupenda kuenda maeneo tulivu ambapo. Tunaweza kufurahia chakula kitamu kama pilau huku tukibadilishana uzoefu na mawazo. Mapya ambayo yanatujenga kiakili na kijamii. Vilevile tunafurahia kushiriki katika shughuli za nje kama vile michezo ya ushindani au safari fupi za kutembelea maeneo yenye mandhari nzuri ya asili kwa ajili ya kupiga picha. Shughuli hizi za kijamii ni muhimu sana kwani zinaimarisha urafiki wetu kukua misingi ya uaminifu na uadilifu. Huku zikinipa fursa ya kupumzika na kupata furaha ya dhati ambapo mbali na majukumu ya kitaalamu.

Ili kuweka afya nzuri katika maisha yangu katika hali mzuri mimi huzingatia sana ulaji wa mlo kamili kwenye virutubisho asilia na kuepuka vyakula vyenye mafuta. Mafuta mengi ambavyo vinaweza kudhoofisha mwili. Pamoja na lishe ina utaratibu thabiti wa kufanya mazoezi ya viungo kila asubuhi ili kuimarisha misuli na kuchochea mzunguko wa damu. Jambo linalo lifanya nisijisikie mchangamfu siku nzima. Vile vile ninaipa kipaumbele afya yangu ya akili kwa kuhakikisha ninapata muda wakutosha kupumzika na kufanya meditation. Ili kupunguza msongo wa mawazo unaotokana na majukumu ya kila siku. Kupata usingizi wakutosha na kunywa maji mengi pia ni nguzo. Muhimu ni zinazo zingatia hili. Kudumisha kinga ya mwili na kuwa na ufanisi mkubwa katika kazi zangu za kidigitali na kijamii.

Mimi hupata habari zangu kupitia vyanzo mbalimbali vya kidijitali vinavyoaminika. Nikizama zaidi kwenye majukwaa ya habari ya kimataifa na ya ndani yanayotoa taarifa za uhakika kuhusu teknolojia, uchumi na maswali ya kijamii. Mimi hupendelea kutumia programu kama Google News na tafuti rasmi za mashirika makubwa ya habari ili kuhakikisha napata ukweli wa mambo. Na kuepuka upotoshaji unaoweza kupatikana kwenye mitandao ya kijamii. Vilevile mimi hufuatilia majarida kaa ya kitaalamu na blogu za wataalamu wa usalama wa mitandaoni, ili kusasisha uelewa wangu wa mabaliliko ya kiteknolojia yanayotokea kila siku duniani. Kusoma habari kutoka vyanzo tofauti kunanisaidia kuwa na mtazamo mpana na uwezo wa kutoa ushauri wenye mweledi na uaminifu. Misingi ambayo ninaithamini sana katika maisha yangu ndiyo ya kila siku na kazini.

Mimi huanza mradi mpya wa kazi kwa kufanya utafiti wa kina ili kuelewa malengo makuu. Mahitaji ya wadau na changamoto zinazoweza kujitokezea wakati wa utelekezaji. Baada ya kupata picha kamili mimi huandaa mpango ya kazi. Mathubutini unaogawa mradi katika hatua ndogo za zenye vipaumbele vilivyo wazi huku mi nikitumia zana za kidijitali kama trilono kuratibu kila hatua kwa usahihi na uaminifu. Baada ya kupanga, mimi huweza kueka ratiba thabiti zinayozingatia muda wa mwisho na kuanza kutekeleza juu kwa nidhamu ya hali ya juu, ili kuhakikisha ubora wa kazi, unazingatia kuanzia mwanzo. Katika kipindi hiki, mimi huhakikisha kuwa mwazaliano ya wazi una washirika wangu na kutumia mbinu za kutafakari ili kudumisha utulivu kwa akili. Jambo linalonisaidia kukabiliana na vikwazo vyovyote kwa weledi na ufanisi mkubwa.

Mimi ni shabiki mkuu wa manchester united na nimekuwa nikifuatilia timu hii kwa miaka mingi kutokana na historia yake tajiri ya msimsimko ambao mashabiki wake wa duniani kote wanauleta kuna kitu cha pekee kuhusu klabu hii. Hasa ile loho ya kutokukata tamaa. Mpaka dakika ya mwisho. Jambo ambalo mara nyingi hunifundisha muhimu wa uvumilivu na bidii katika maisha yangu ya kila siku. Ingawa kuna wakati matokeo yanakua magumu na ya kukatisha tamaa bado mapenzi yangu kwa mashetani wekundu ambapo ambapo wanaitwa Manchester United hauyawezi kufutika kwa urahisi kwa sababu ni sehemu ya burudani yangu kuu. Napenda kukaa na washikaji zangu mwishoni. Wa wiki ku tukiwa tunatazama mechi zao. Tukibishana kwa hoja kuu, tukifurahia kila goli linalofungwa. Kwani hiyo ndiyo njia yangu bora ya kupunguza msongo wa mawazo baada ya kazi nyingi za wiki nzima. Ingawa tu pia tunabishananga na wale wa Chelsea. Bado Manchester United hubaki kwa timu bora.

Harufu ninyoipenda zaidi ni ile harufu ya ardhi. Iliyonyeshewa na mvua wa kwanza baada ya kipindi kirefu cha ukame. Ambayo, kitaalumu inajulikana kama petricha. Kuna kitu cha kipeke na chenye kutuliza sana kuhusu harufu hii. Yanikumbusha nyakati za utotoni tukiwa kijijini. Ambapo mvua inamaanisha baraka na mwanzo wa msimu mpya kwa kijani na matumaini. Kila mara ninapo inusa akili yangu hupata utulivu wa papo hapo. Na kunifanya nijisikie nimeunganishwa na asili kwa namna ambayo siwezi kuieleza kwa urahisi. Pia mimi ni mpenzi wa harufu ya kahawa mbichi iliyo kaangwa. Hivi punde asubuhi kwani harufu yake kali na yenye kuvutia hunipa nishati na kuniamisha kifikira. Kabla ya kuanza kukuru kajisha za siku harufu hizi mbili zina uwezo mkubwa kwa kubadilisha hali yangu ya hewa. Na yani mood yangu na kunifanya nijisikie kwenye furaha na amani tele.

Ushauri mkubwa ambayo ningependa kumpa mtu mwingine ni kuwa na ujasiri wakua yeye mwenyewe na kuto kuruhusu kuhofu ya kushindwa imzuie kufuata ndoto zake. Maranyingi tunajikuta kutukisita kupiga hatua kwa sababu ya kuagopa maoni ya watu au kuhofia kwamba mambo ya hayataenda kama tulivyo panga. Lakini kweli ni kwamba makosa na changamoto ndizo shule bora zaidi zinazo tujenga na kutupatia hekima. Ni muhimu sana kuekeza katika kujifunza kila siku. Kuwa na nidhamu ya hali ya juu na kuwatendea wengine kwa uwaminifu na fadila. Kwani mahusiano mazuri yanayo jenga, tunayoijenga leo ndio yatakayo tufungulia milango kesho yatakayo tufungulia milango kesho. Samahani kumbuka pia kutenga muda wakupumzika na kutunza afya yako ya kili. Kwa sababu uwezi kutoa kilicho bora kwa ulimwengu ukiwa ndani yako hauna amani na utulivu.

Mimi huwa naenda mahali pa ibaada mara moja kwa wiki. Kwa kawaida siku ya jumapili ili kupata chakula cha kiroho na kujumuika na waumini wenzangu katika mazingira ya amani na upendo. Kwangu mimi kuenda kanisani si tu utaratibu wa kidini bali ni wakati muhimu wa kutafakari kuhusu maisha yangu. Kumshukuru Mungu kwa baraka za wiki mzima na kupata nguvu mpya za za kukabiliana na changamoto za wiki inayo fwata. Utulivu na unaopatikana mahali pa ibaada unanisaidia sana kupata amani ya ndani na kunikumbusha misingi ya uaminifu na unyenyekevu ambayo baba yangu alinihimiza nizingatie tangu nikiwa mdogo. Hata katikati ya mwezi ninapo jisikia kuwa na msongo wa mawazo. Wakati mwingine mimi hupita hapo kwa muda mfupi katikati ya wiki kwa ajili ya sala binafsi na utulivu. Kwani mazingira hayo yana nifanya nijisikie mwenye ulinzi na matumaini makubwa kwa siku zijazo.

Ili kujikinga na jua kali la mchana, mimi hupendelea kwanza kabisa kuvaa nguo za vitambaa vyepesi. Kama pamba lakini zenye mikono mirefu na rangi angavu. Ambazo hunisaidia mwili yangu kupumua vizuri huku zikizuia mionzi ya moja kwa moja isichome ngozi yangu. Vile vile mimi ni muumini mkubwa wa kutumia kofia pana na miwani ya jua. Kila niendapo kwao huu njia ya muda mrefu. Kwani hivi vinanisaidia kulinda macho na uso wangu dhidi ya mwanga mkali unaoweza kusababisha uchovu na maumivu ya kichwa. Kabla ya kutoka nyumbani mimi ujipaka mafuta maalum ya kukinga ngozi sunscreen kwa kiingereza na kuakikisha zimebeba chupa ya maji baridi ili kuweka mwili yangu. Katika hali ya unyenyevu, hydration in English na kuzuhia madhara ya joto jikali ninapo kuwa mjini mara nyingi mimi utafuta upande wenye vifuli vya majengo au miti kwa wakati wa kutembea na ikabidi mimi utumia mwavuli ambao ni msada mkubwa sana katika kukabiliana na jua kali na utosini ambalo inaweza kuchosha sana mwili na akili.

Mimi ni mpenzi mkubwa wa kahawa Saile ya asili inayotoka mikoani. Kama kilimanjaro au mbea. Kwa sababu harufu yake kali na ladha yake nzito unipa msisimko na nguvu ya kuanza siku kwa umakini mkubwa. Kuna kitu cha kipekee kuhusu kikombe cha kahawa moto asubui. Kuna nisaidia kuchangamisha akili na kunipa utulivu wa kutafakari ratiba zangu kabla ya kuanza purukushani za kazi jambo ambalo lina lidhamini sana katika maisha yangu ya kila siku ingawa wakati mwingine mimi hunywa chai ya rangi yenye viungo kama tangawizi na mdalasini ya kati za jioni ili kutuliza mwili na kupata usingizi mzuri. Kahawa inabaki kuwa chaguo langu namba moja kwa ajili ya kuongeza ufanisi na umakini. Kunywa kahawa kwangu si tu kuhusu kaifeni. Situ kafeini bali ni utamaduni mdogo nililo uweka. Unaonikutanisha na marafiki zangu kwenye vijiwe vya kahawa ambapo tunabadilishana na mawazo na hadithi za ajabu huku tukifurahia kila tone yenye ladha ya kipeke.

Wakati wa mgogoro na mtu, hatua yangu ya kwanza ni kunyamaza na kuvuta vupumzi na ndefu ili kudhibiti hisia zangu na kuzuhia kusema maneno makali ambayo naweza kuyajutia baadae. Kwani naamini utulivu ni silaha kubwa katika kutatua tafouti. Mimi upendelea kumsikiliza upande wa pili kwa makini bila kumkatiza ili kuelewa mzizi wa malalamiko yake. Kisha, ujaribu kueka mazungumzo kati ya hali ya unyenyekevu na uwaminifu kwa kueleza mtazamo wangu bila kushambulia utu wa mtu huyo. Ikiwa hali ni ya mosi moto sana, mimi uwomba muda wa kupumzika kidogo na kufanya meditation ili kutuliza akili kabla ya kurudi mezani. Kutafuta suluhu ya pamoja inayo jenga badala ya kubomwa urafiki wetu. Daima ninaongozwa na busara nilio fundishwa tangu utotoni. Kuwa nibora kupoteza hoja kuliko kupoteza rafiki. Hivyo niko tayari kuomba msamaha pale ninapokosea na kutafuta maridhiano yanayo zingatia heshima na uwadilifu wa pende zote mbili.

Ninahisi kuwa tathimini na kazi ni fursa muhimu sana kwa kuwa kujitathimini. Kwani zinanipa picha halisi ya wapi nimefanya vizuri na ni maeneo gani yanahitaji maboresho. Ili niweze kufikia kiwango cha juu cha weledi ingawa wakati mwingine mchakato huu unaweza kuleta msisimko au wasiwasi fulani. Mimi huchukulia kwa mtazamo chanya kama darasa la bure linalonisaidia. Kupunguza mapungufu yangu na kuongeza ufanisi katika majukumu yangu ya kila siku. Kupokea maoni kutoka kwa wenzangu au viongozi wangu kunanijengea uaminifu na nidhamu ya kazi na kunanifanya nijisikie kuwa juhudi zangu zinatambuliwa na kuthaminiwa ndani ya timu. Kwani kwangu mimi tathimini siyo tu kuhusu namba au ripoti. Bali ni wakati wakutafakari malengo yangu ya muda mrefu na kuhakikisha kuwa bado niko kwenye mstari sahihi. Wa kutoa mchango wenye tija katika jamii na mahali pangu pa kazi.

Ningependa kuona jamii ambayo imepiga hatua kubwa katika usawa wa fursa ambapo kila mtu bila kujali asili yake au hali yake ya kiuchumi. Anaweza kupata elimu bora na huduma za afya za uhakika ili kufikia ndoto zake. Maendeleo ya kweli kwangu yanamanisha kuimalika kwa maadili na uaminifu miongoni mwetu ambapo tunajali mazingira yetu kwa kupanda miti na kutunza vyanzo vya maji huku tukitumia teknolojia ya kisasa kurahisisha maisha ya watu wa vijijini na mijini. Pia ninahamu ya kuona vijana wengi zaidi wakipewa nafasi za uongozi na kuungwa mkono katika ubunifu wa kibiashara. Jambu ambalo litaondoa tatizo la ajira na kujenga uchumi imara unaotegemea unguvu kazi yenye weledi na nidhamu. Zaidi ya yote, ndoto yangu ni kuona jamii yenye amani na mshikamano wa dhati. Ambapo tofauti zetu za kifikira zinachukuliwa kama utajiri na kutujenga badala ya kutubagua. Ili tujenge mustakabali mwema kwa vizazi vijavyo.

Mimi ufanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kueka misingi ya mawasiliano ya wazi na uaminifu tangu mwanzo. Nikiamini kuwa kila mwanachama wa timu na mchango wakipeke unaweza kuboresha matokeo ya mradi wetu. Mimi uwanza kwa kusikiliza kwa makini mawazo ya wenzangu na kuhakikisha kuwa kila mtu amelewa vipa umbele na majukumu yake. Huku nikitumia luga ya staha na kutia moyo ili kujenga mazingira ambapo kila mtu anajisikia huru kutoa ubunifu wake bila hofu. Katika hutekele zaaji, mimi hupenda kutumia zana za kidigitali, kuratibu hatua za kazi na kutoa merejesho wa mara kwa mara. Jambo linato linalo tusaidia kubaki kwenye mstari moja na kutatua changamoto zinazo jitokeza kwenye pamoja badala ya kulaumiana. Kwangu mimi siri ya kushirikiano bora ipo katika unye nyekevu. Wakukubali msaada pale unapo kwama na kuwa na nidamu ya kutimiza ahadi zako kwa wakati. Kwani mafanikio ya timu ni ushindi wa kila mmoja wetu yana yanajenga mausiano yenye tija ya muda mrefu.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, mimi hutumia mbinu ya kugawa siku yangu katika vipindi maalum vya kazi, nzito bila usumbufu. Ambapo huzima arifa zote za simu na mitandao ya kijamii ili kuruhusu akili yangu kuzama kabisa kwenye jukumu moja kwa wakati mmoja. Huwa ninaanza asubuhi yangu kwa kuorodhesha mambo matatu muhimu zaidi yanayohitaji utatuzi wa haraka. Na kuanza na ile ngumu zaidi wakati nguvu na umakini wangu ukiwa katika kiwango cha juu. Jambo ambalo hunipa hamasa na kuendelea na mambo mengine madogo baadae. Vile vile nimejifunza kuwa mapumziko mafupi ya mara kwa mara kama vile kutembea kidogo au kunywa maji baada ya kila saa moja ya kazi. Ni muhimu sana kwa sababu yanasaidia kuiburudisha akili yangu na kuzuia uchovu wa mapema unaoweza kushusha ufanisi. Pia mimi hutumia zana za kidigitali za kupanga ratiba ili kufuatilia maendeleo yangu huku nikihakikishia mazingira yangu ya kazi yanabaki safi na yenye mpangilio mzuri. Kwani ninaamini kuwa utulivu wa nje, hu akisi utulivu wa ndani na kuchochea ubunifu na uzalishaji wenye tija.

Mimi hupendelea kuenda madukani nyakati za asubuhi na mapema katikati ya wiki. Hasa ziku za jumatano, jumanne kwa sababu wakati huo maduka mingi yanakua na utulifu na hakuna msongamano mkubwa kwa duka kwa watu kama ilivyo mwishoni mwa wiki. Utulivu huu unanipa nafasi ya kuchagua bidhaa kwa umakini, kusoma maelezo ya ubora bila kusukumwa na hata kupata huduma ya haraka kutoka kwa uzaji. Jambo ambalo huokoa muda wangu mwingi na kuniepusha na uchovu wakosimama kwenye foleni ndefu. Pia nimegundua kuwa asubui ndio wakati ambapo ubidha mpya ususan mboga mboga na matunda yanakuwa yameingizwa sokoni yakiwa bado ni unyevu unyevu na arufu ya usafi. Hali inayo changamsha akili yangu na kunifanya nifurai hiyo mchakato mzima wa manunuzi. Kuenda madukani wakati mji bado, hauja chafuka kwa kelele na purukushani. Kuna nisaidia kubaki na amani ya moyo. Huku nikikamilisha maitaji yangu ya nyumbani kwa ufanisi. Na kurudi mapema kuendelea na radiba nyingine za siku.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota nyakati za usiku. Hasa ninapokuwa maeneo ya vijijini au sehemu zenye giza nene ambapo anga linaonekana kuwa. Wazi zaidi bila kuchafuliwa na mwanga wa taa za mjini kwangu mimi. Kutazama anga wala usiku ni tendo linalonifanya nijisikie mnyenyekevu na mwenye amani kwani ukubwa wa ulimwengu. Na mamilioni ya nyota zinazometa hunikumbusha kuwa sisi ni sehemu ndogo sana ya mfumo mkubwa na wa ajabu wa asili. Mara nyingi mimi hupenda kukaa nje kwenye kiti changu cha bustani nikiwa na kikombe cha kahawa. Nikijaribu kutafuta makundi ya nyota kama vile Orion na Auscopias Huku nikitafakari kuhusu maswali mazito ya maisha na uzuri wa uumbaji ambao wakati mwingine tunashindwa kutathmini tukiwa kwenye purukashani za mchana. Hali hii ya utulivu ya usiku na baridi kidogo ya hewa hunisaidia sana kupumzisha akili yangu na kupata msukumo mpya wa kifikira. Huku nikijihisi nimeunganishwa na ulimwengu kwa namna ya kipekee inayozidi upeo wa macho ya kawaida.

Jukumu ninalo lipenda zaidi kazini ni lile la kutatua changamoto tata ambazo zinahitaji ubunifu wa hali ya juu na kufikiria nje ya boksi. Kwani hali hiyo, unifanya nijisikia mwenye tija na nishati kubwa ya kusaidia wengine kufikia malengo yao. Kuna msisimuko wa kipekee naopata pale ninapokutana na swala ngumu. Linalo lekena kukwama. Kisha nika tumia uzoefu na utafiti wangu kupata suluhisho ambalo si tu lazima nimalize tatizo bali pia linari rahisisha utendaji wa kazi kwa timu nzima katika siku zijazo. Pia napenda sana jukumu la kutoa ushauri na mwongozo kwa wenzangu. Kwani kuona mtu mwingine akikuwa, kitaaluma na kuimarika kupitia maelezo ya msaada niliotoa. Kuna nipa ni kuridhika kwa ndani kuliko hata malipo ya kifedha. Kwangu mimi kazi sio tu kukamilisha orodha ya majukumu bali ni sanaa ya kuunganisha akili na juhudi ili kutengeneza mabadiliko chanya yanayoonekana. Jambo ambalo hunifanya niamke kila asubuhi nikiwa na shauku na hamasa ya kutoa kile kilicho bora zaidi ndani yangu.